Mimi napenda kula wali na pia napenda kula ugali, lakini sana sana napenda kula wali, sana sana wali na nyama au wali na kuku, pia wali na mboga huwa tamu sana. Kwa hivyo, ugali napenda kula lakini jioni, wali naweza kula wakati wowote ule, naweza kula wali asubuhi, naweza kula wali mchana na pia naweza kula wali jioni. Lakini ugali lazima iwe jioni peke yake. Siwezi kula wali mchana, kwa sababu naogopa kulala na nafaa kuwa nikifanya kazi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana. Maanake, ngoma hufanya mtu askie ni kama anapumzika, na pia unajifraisha mwenyewe, alafu hizo sauti na kelele zinazotoka kwenye ngoma. Ha, zinakufanya mtu uskie ni kama uko binguni, mambo yanaenda shwari, unajivinjari, watu pia wanafraia, wanacheza, wanafanya vituko, inakuanga mzuri sana. Ndiyo, napenda kucheza ngoma.

Mimi napenda kuhadithiana sana na rafiki zangu. Wakati tunakutana kama hatujaonana kwa mda mrefu, tunakuwa tunahadithiana, kuelezeana tuko vipi, mambo yanaenda vipi, nini kinaendelea katika maisha yetu, na nini pia tutakachoeza kufanya kwa pamoja, ilikuwa tunasikia kama tukona ukaribu wakati wote ambao hatuko karibu wakati huo.

Msimu wa mwaka ambao mimi na upenda sana, sana sana ni kiwa naishi hapa nchini Kenya, ni Msimu wa Juni. Juni kuna kuwa kuko na kabaridi kwa umbali. Na hako kabaridi kanakuwa kwanza ukiwa kama unafanya kazi kwenye ofisi, ama saa zingine tu huko nyumbani unafanya shughuli zako. Hako kabaridi kanaweza kufanya usikie ni kama unataka kulala na ni mchana. Lakini mimi napenda baridi manake ina nifanya nisikia ni kama nafanya shughuli zangu ama kazi yangu bila kusumbukana au bila kuchoka Manake wakati kuna kwepo na jua au joto unajisikia ni kama ukompweka, umechoka, haraka Lakini kukiwa na baridi unakuwa ni kama uko sawa na unafanya kazi yako haraka sana.

Nini nachokifanya ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati? Kwa mara nyingi, mwanzo naanza kwanza kwa kujipanga kazi yangu mapema. Maanake wakati ninapokuwa niko na ratiba na tarehe ya mwisho, vitu vinaenda haraka na vizuri sana. Pili, pia nagawa kazi kubwa kwenye vipande vidogo na pia ili niweze kukamilisha kwa haraka. Ya tatu, nazingatia kazi muhimu kwanza. Zisizo na umuhimu mdogo, zishughulikiwe baadae. Ya nne naepuka kushughulika na vitu vinavyokuvuruga na pia wakati wa kazi. Muda mwingine pia naweka muda maalum wa kufanya kazi kila siku na usivake.

Somo ambalo mimi nilikua nikilipenda shuleni, ni somo la hisabati. Nilikuwa napenda sana hisabati, kwa sababu ilikuwa inanikwamua, kufikiria kwa usahihi na kutatua matatizo. Kila somo lili nitetea na kuniletea changamoto mpya na kunifanya nijifunze kuwa na subra, kupanga hoja zangu na kupata suluhisho kwa njia za kimkakati.

Kwa mara nyingi, natumia kompyuta zaidi kwa kufanya kazi za shule na utafiti, na pia kuandika na kuhariri kazi, manake mimi ni mhariri wa video pale kazini, na pia kusoma taarifa au habari na kupata taarifa haraka pia. Na, ninatumia kompyuta yangu kuwasilina na wenzangu na kufanya shughuli za kila siku kama kupanga ratiba na kuhifadhi nyaraka muhimu.

Ndiyo, napenda sana mziki wa jadi mimi. Kwa maana, mziki wa jadi unaonyesha utamaduni na historia ya jamii au kijamii. Na pia, unanifanya na nijisikie karibu na mzazi na pia mizizi yangu na kunisaidia kuelewa maadili, mila na ujumbe uliokuwa ukipitishwa kizazi hadi kizazi kutokana kwa hiyo mziki ya jadi.

Malengo gani ambayo ni nayo kwa kazi yangu? Malengo yangu kwa kazi haswa ni kufanya kazi kwa ufanisi na kwa wakati. Kujifunza study mpya, zinazoniwezesha kuboresha utendaji wangu na kuhakikisha kila jambo ni nalilofanya lina matokeo mazuri. Pia nataka kujenga umahiri na heshma katika kazi yangu ili niweze kufanikisha miradi kwa ubora.

Je, napenda kufanya kazi nyumbani? Ndiyo, mimi napenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa utulivu na inanisaidia kuzingatia kazi zangu vizuri. Pia, inaniraisishia kupanga muda wangu, kupunguza usumbufu na kuongeza tija katika kazi ninayofanya kila wakati ambapo ninapokuwa niko nyumbani.

Kwa kawaida, mimi haswa nalala kwa masaa sita hadi masaa manane kwa siku. Najitahidi kupata usingizi wakutosha ili niwe na nguvu, niweze kuzingatia kazi zangu na kuendelea kuwa na afya njema na pia ili nikue nimepumzika kabla ya kuamka na kufuata shughuli zingine za kazi ama shuguli zangu za kibinafsi.

Nje, napenda kuchora au kupaka rangi? Ndiyo, mimi napenda kuchora, na pia kupaka rangi. Kwa sababu, kuna nisaidia kueleza mawazo na hisia ya zangu kwa njia ya ubunifu. Pia, kunipa utulivu wa akili, kunifanya nijisikie huru na pia ninapofanya shughli hizi. Na wakati mwingine pia, napenda kuchora na kupaka rangi, ili niweze kupitisha wakati.

Je, napenda kusafiri na ramani au GPS. Kusema ukweli, mimi napenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu inanirahisishia kufika ni nakokwenda kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Inanisaidia kuona njia mbadala pale kunapokuwa na msongamano au mabadiliko barabarani. Na hata hivyo, pia ninaelewa ramani za kawaida na nazipenda kwa sababu zinanisaidia kuelewa eneo kwa upana na kunipa elewa nzuri kwa uelekeo. Kwa kujumla, mimi GPS hunipa urahisi kwa safari, hasa, ninapokuwa sehemu nisiyoifamu vizuri.

Je, unapenda maua? Ndiyo, mimi napenda sana maua. Kwa sababu, yananiletea hisia za furaha na utulivu. Ninapoyaona au kuyatunza, naisi mazingira yanakuwa mazuri na yenye uhai zaidi. Pia maua yana maana ya pekee kwangu. Kwa sababu yanaonyesha uzuri wa asili, subira na ukuaji, jambo linalonifanya kuyathamini na kufraia uwepo wake katika maisha yangu ya kila siku. Na pia maua yanaonyesha upendo.

Je, napenda hesabu? Ndiyo, mimi napenda sana hesabu kwa maana inanifanya kufikiri kwa mpangilio na kunisaidia kutatua matatizo ya kila siku. Napofanya maswali ya hesabu najifunza kuwa makini, kuwa na subira na kufuata hatua sahihi hadi kupata jibu. Pia hesabu hunisaidia kufanya maamuzi sahihi. Haswa pale panapohitaji, mantiki na uwelewa wa takwimu katika maisha ya kawaida.

Mimi kuenda maktabani inalingana kabisa na mahitaji yangu. Maanake saa zingine naeza enda hata mara mbili kwa mwezi lakini pia inalingana na masomo na utafiti. Na pia kila nikihitaji kupata vitabu maalum, nyaraka au kufanya utafiti wa kina nachelewesha muda makini ili nisome kwa utulivu na najipatia taarifa sahihi. Pia maktaba ni mahali pazuri pa kujiepusha na usumbufu na kuzingatia kazi na masomo bila vikwazo vya kawaida wa kila siku ya kazi.

Nahifadhi pesa wapi au vipi? Kusema kweli, mimi nahifadhi pesa kwa kupanga bajeti na kuhakikisha kwamba bajeti yangu kwanza ina mwelekeo na pia inaweka kiasi cha fedha kila mwezi kwenye akaunti ya akiba. Pia, najiepusha na matumizi yasiyo ya lazima na kupima kila ununuzi nikiwa na sababu dhabiti. Wakati mwingine, nategemea kuweka fedha kwenye njia za ku kikidijitali au benki zinazotoa faida kidogo ya riba ili pesa zangu ziwe salama na zikaongezeke kwa muda.

Mimi ninaenda hospitali angalao mara moja au mbili kwa mwaka kwa uchunguzi wa kawaida au chanjo. Na pia napenda sana nikienda hospitalini kuangaliwa macho na kuangaliwa meno, manake hizo ndio shida mbili ambazo mimi ninazo. Lakini pia ninaweza kuenda zaidi ikiwa ninahisi dalili za kiafya au nikihitaji kupimwa kwa sababu ya kazi au masomo. Kwa kawaida, napendelea kuwa makini na afya yangu ili kuzuea matatizo makubwa na kuhakikisha napata huduma kwa wakati.

Mimi napenda kusoma vitabu vya mapenzi kwa sababu vinanivutia kihisia na kunifanya nijihusishe na hadithi kwa undani. Mara nyingi vinanionyesha mausiano ya watu, changamoto, wanazozipitia na namna wanavyovifanya kupendana na kuelewana. Ninapokuwa nikivisoma hivyo vitabu na pata burudani lakini pia funzo kuhusu subira, mawasiliano na hisia za kibinadamu. Aina nyingi au aina ya hizi vitabo hunisaidia kupumzika akili na kufurahisha muda wangu na wa kusoma na moyo.

Wakati wa furaha, mimi najifurahisha kwa kufanya mambo ninayopenda. Kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki, au kuangalia filamu. Pia napenda kutumia muda wa marafiki na familia, kuzungumza na kucheka kwa pamoja. Manake saa zingine hadithi zao hunifurahisha sana. Wakati mwingine, nacheza michezo ndogo au kufanya shughuli za ubunifu kama kuchora na kupaka rangi. Kwani kunanifanya nijisikie tulivu kuburidika zaidi. Njia hizi husaidia kuongeza furaha na kunifanya nijisikie vizuri kihisia.

Tabia ya watu ambao inanichukiza haswa, ni tabia yenye ina zaidi na ni ukosefu wa heshima na kusema uongo. Wakati mtu hawezi, wakati na watu wengine au wanapojifanya kuwa sahihi bila sababu, inanifanya nijisikie vibaya sana. Pia watu wanapouza maoni na pia wengine au kunishinikiza bila kuelewa hali ya mtu mwngine huchukua muda wangu na kunanisumbua sana. Napendelea watu hawa wawe wa wazi, wa heshima na waelewa ili mawasiliano yawe rahisi na ya amani, lazima useme ukweli, sio uongo tu.

Napenda chai au kahawa. Mimi napenda chai na sio chai tu. Napenda chai ya maziwa kwa sababu ina ladhatamu na hutoa hisia ya utulivu. Maranyingi napendelea kupika au kuichukua nikakaa kimya nikifrahia mudawangu au wakati wakuzungumza na marafiki na familia. Chai ya maziwa, pia unifanya nijisikie vizuri na kunipa nguvu kidogo bila kunichokesha. Jambo linalofaa, haswa asubuhi au wakati wakupumzika. Ni kukunywa chai ya maziwa.

Mahali pa kihistoria ambapo nigependa kutembelea haswa ni mahali kama misri. Haswa kuona piramidi na maeneo ya kale kwa sababu yana historia ndefu na hadithi nyingi za kuvutia. Na pia nigependa kutembelea sehemu kama hizi ambazo zinanipa nafasi ya kujifunza kuhusu maisha ya watu wa zamani, utamaduni wao na jinsi walivyoweza kujenga vitu vikubwa na pia vitu ambavyo vilidumu kwa muda mrefu. Na napenda sana kufanya hivi na kuthamini historia na juhudi za binadamu katika maendeleo ya dunia.

Kipindi ambacho mimi nakipenda kwenye televisheni ni kipindi cha maria kilichokua kwenye televisheni au runinga ya citizen kwa sababu kilikuwa na burudani na hadithi zinazovutia. Kile kipindi kiliniletea furaha na kunifanya nijihusishe na wahusika. Huku pia nilikijifunza baadhi na maadili na changamoto za maisha. Mara nyingi nilifurahia jinsi yay hadithi zilivyoandikwa na namna wahusika walivyokuwa na hisia halisi. Jambo la ambani lilifanya ata nijisikie karibu na kile kinachoendelea kwenye kipindi hicho ni jinsi hao wachezaji walikuwa wanaongea.

Mimi nalinda faragha yangu mtadaoni kwa kutumia nyuila imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali. Na kuhakikisha, si bofi viungo vinavyo vinavyokosa kukua na muelekeo au kueleweka. Pia, napitia mipangilio ya faragha mara kwa mara kwenye mitandao ya kijami ili kuthibiti anayeona maelezo yangu. Zaidi ya hapo, na jitahidi kushiriki taarifa chache za kibinafsi mtandaoni na kutumia programu salama ili kupunguza hatari ya tarifa zangu kutumiwa vibaya.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa Victoria kule kisumu na ilikuwa safari ya kuvutia sana Nafurahia mandhari yake yenye mvuto hasa kuangalia maji makubwa na samahani wanaovua au vikundi vya ndege wanaoruka juu yake. Pia nilifurahia mandhari ya pwani, upepo mzuri na fursa ya kupumzika mbali na kelele za mji. Ni mahali pazuri kwa kupumzika, kutafakari na pia kupata picha nzuri za kumbukumbu.

Jisi ninavyokuwa nikipokea maoni kutoka kwa wengine, ni kuhakikisha kwamba nina makini na kutochukulia kama shambulio. Najaribu kuelewa maana ya maoni hayo na kuona kama yanaweza kunisaidia kuboresha kazi au tabia yangu. Wakati mwingine, napiga hatua kuchukua yale maoni yanayofaa na kuyapuuza yale yasio na maana au yasionijenga. Kwanjia hiyo, maoni huniwezesha kujifunza na kukuwa bila kujisumbua au kunisumbua kihisia.

Kusema ukweli, ninapofanya kazi na timu ya mbali, tunatumia mawasiliano ya mtandao kama baruapepe, simu na programu za mikutano ya video ili kubadilisha taarifa na kupanga kazi. Kila mmoja anapewa majukumu yake wazi na tunafwata ratiba na malengo ya pamoja. Pia tunahakikisha kuwasiliana mara kwa mara, kuhusu maendeleo, changamoto na ufumbuzi. Ili kila mmoja afanye kazi yake kwa usahihi na timu ifike matokeo yanayotarajiwa.

Tunda langu la kupendezwa ambalo ninalolipenda sana ni tunda la ndizi. Kwa sababu ndizi ni rahisi kula, linanguvu kidogo na linaladha tamu inayonifanya nijisikie vizuri. Pia ndizi ni tunda linanolipa nishati haraka. Hivyo ni vizuri sana kwa kuamsha ama kutumia kama kiamshakinywa au wakati ninapohitaji nguvu kwa shughuli za kila siku. Nitunda linalopatikana kirahisi na linafaa kwa matumizi mbali mbali.

Ninapo shambulia tatizo kazini, kwanza nalielewa kwa undani. Ili, nijue chanzo chake, kisha napanga suluhisho kwa hatua ndogo ndogo. Nikizingatia matokeo yanayotarajiwa. Wakati mwingine, nashirikiana na wenzangu ili kupata mawazo tofauti na suluhisho bora. Baada ya kuchukua hatua, ninapima matokeo ili kuhakikisha tatizo limekwisha na kwamba hakuna madhara ya nayoweza kutokea. Hii inanisaidia kushughulikia changamoto kwa ufanisi na haraka.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine, ningemshauri mtu awe makini na kupanga kila kitu vizuri kabla ya kuchakua ama kuchukua hatua. Ni muhimu pia kuwa na subra. Kutochukua maamuzi ya raka bila kufikiria matokeo na kusikiliza mawazo ya wengine. Pia ningemshauri ajifunze kutokana na makosa yake badale ya kuogopa. Kwani kila changamoto ni nafasi ya kujifunza na kuboresha maisha yake.

Ndiyo, napenda sana kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na faida kwa afya. Samaki hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba bila uzito mkubwa. Pia, napenda jinsi anavyo kuwa amepikwa kwa njia tofauti tofauti kama kukaangwa, kuchemshwa. Jambo nalolifanya chakula kisiwe cha kuchosha na kunifurahisha kila mara.

Ndiyo nawafamu majirani wangu. Kwa sababu tunapoonana mara kwa mara, tunajenga uhusiano, wa heshima na mazungumzo madogo madogo ya kila siku. Hii inanisaidia kujua familia zao, tabia zao na jinsi tunavyoweza kusaidiana pale kunapohitajika. Kupata uelewa huu kunafanya mazingira ya jirani kuwa salama na ya kirafiki.

Ndiyo, navaa miwani kwa sababu inanisaidia kulinda macho yangu na kufanya nione vizuri. Maanake mimi nashinda nikitumia kompyuta yangu masaa manane kwa siku. Pia navaa miwani wakati wakazi na kusoma au kutumia kompyuta nilivyosema kwani unisaidia kupunguza uchovu wa macho, kunifanya nijisikie vizuri na pia miwani inanifanya niweze kuwa sehemu ya mtindo wangu lakini haswa ni muhimu kwa afya ya macho yangu.

Wakati umeme umepotea, kwa mara nyingi napendelea kufanya shughuli ambazo haziitaji umeme. Kwa mfano, ninaweza kusoma vitabu, kupanga au kuandika kazi kwa karatasi, au kufanya mazoezi ya mwili. Pia napenda kutumia muda huu kuzungumza na familia au marafiki, au kufikiria kwa utulivu kuhusu kazi na mambo yangu binafsi. Mara nyingi napanga shughuli za nyumbani, au kutafuta njia mbadala za kutumia vifaa vyangu ili kazi isisimame.

Ndio, ninahifadhi vitu vya thamani kwa uangalifu mkubwa kwa sababu vina umuhimu wa kipekee kwangu. Ninaweka vitu kama nyaraka, muhimu, fedha au vitu vya kumbukumbu mahali salama ili visiweze kupotea au kuharibika. Pia, najitahidi kuwa makini ninapovitumia au kuvihamisha kwa sababu najua vinaweza kuwa vigumu kuvipata tena au vina thamani ya kihisia na matumizi katika maisha yangu ya kila siku.

Kwa mara mingi wikendi, mimi napenda kuenda shopping. Kwa sababu, ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia muda wangu, na pia napenda kuangalia vitu vipya, kulinganisha bei, na kuchukua ama kuchagua kile ambacho nakihitaji au nacho kipenda. Pia, mara nyingine napenda kutumia muda wa shopping kuzungumza na marafiki na familia jambo linalofanya wikendi zangu kuwa za burudani na manufaa.

Kusema ukweli, napendelea shati na tishati kulingana na hali. Shati napenda kuvaa pale napohitaji muonekano rasmi au wa heshima kama shuleni au kwenye mikutano. Tishati napenda kuvaa pale napokuwa nikihitaji urahisi na faraja. Hasa wakati wa shuguli za kawaida au wikendi. Kwa hivyo, zote zinanisaidia kulingana na hali na kile nachoitaji wakati huo.

Hapana sijawahi kulima, lakini napenda kuona na kujifunza kuhusu shugli za kilimo. Ninajua kulima kuna itaji subra, juhudi na uwangalifu mkubwa kwa mimea na mazingira. Wakati mwingine napenda kufuata kilimo, cha mboga mboga au matunda ilikuelewa jinsi chakula ki navyopatikana kutoka shamba hadi mezani.

Na uwianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga mda wangu kwa makini kila siku najitenga muda maluum wa kufanya kazi na kisha muda wa kupumzika au kufurahia mambo ninayopenda kibinafsi. Pia najua ni muhimu kuweka mipaka kama kutochukuwa kazi nyumbani au kutumia simu kwa kazi wakati wamapumziko Kwa njia hii ninaweza kufanya kazi vizuri kabisa bila kuathiri maisha yangu binafsi na kuwa na usawa kati ya majukumu yangu yote.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu inanipa changamoto ya kimwili na kiakili. Ninapopanda milima najifunza kuwa na subira, kujipanga vizuri na kuendelea mbele hata ninapokuwa nimechoka. Pia, napenda manthari ninayoona nikiwa juu kwa sababu hunifanya nijisikie fahari na kunipa nafasi ya kutafakari kwa utulivu. Kupanda milima hunisaidia pia kuboresha afya yangu na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu hunifanya nijisikie mwepesi au mwenye nguvu baada ya kula. Ninapokula chakula cha aina hio nahisi afya yangu inakuwa bora na naweza kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu wa tumbo. Pia napenda vyakula vilivyopikwa kwa njia rahisi kama kuchemshwa au kukaangwa kwa mafuta kidogo kwa sababu vinabaki na ladha nzuri pia vinabaki bila kuwa vizito kwa mwili. Hii hunisaidia kudumisha mtindo mzuri wa maisha na kujali afya yangu kwa ujumla.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inaniletea utulivu na hali ya kupumzika. Ninaposikia ikinyesha au kuiona kutoka kwa mbali nahisi mawazo yanatulia, mazingira yanakuwa safi na pia mvua inanifanya nifikirie upya mambo yangu na kupunguza kasi ya shughuli. Jambo linalo nisaidia kupata muda wa kutafakari na kujipanga vizuri.

Lugha ambazo ningependa kujifunza ni kioro na kichina kwa sababu zote ni lugha zenye historia ndefu na utamaduni wa kipekee. Kujua lugha hizi unasaidia kuelewa utamaduni tofauti, kuwasiliana na watu wa mataifa mengine na pia kunanifungua fursa za kielimu na kibiashara. Zaidi kujifunza lugha hizi kuna nikaza akili na kunifanya nijifunze maneno mapya kwa mtindo au mitindo ya mawazo tofauti. Jambo linalo ongezea ujuzi wangu binafsi.

Hapana sisomi gazeti la karatasi kwa sababu leo mambo yote yamekua dijitali. Badala yake napata habari kupitia tovuti, mitandao ya kijamii na programu za habari kwenye simu au kompyuta. Hii inanifanya nipate taarifa kwa haraka, kushirikiana na wengine na pia kuchagua aina ya habari ni nazopendelea bila kutoza wakati mwingi.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ilikuwa kipindi cha kujifunza bila shinikizo kubwa na majukumu. Wakati huo, nilikuwa na muda wa kujaribu vitu vipya, kufanya makosa na kujijenga polepole. Pia ningependa kurudi, nikiwa na maarifa nilio nayo sasa. Ili nifanye maamuzi bora, zaidi, kuhusu masomo, marafiki na malengo ya maisha. Hata hivyo, ninadhamini nilipo sasa kwa sababu kila hatua imenifundisha kitu cha maana.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo rahisi yanayotuletea ukaribu. Mara nyingi tunazungumza, tunahadithiana, tunakula pamoja na tunatazama vipindi vya televisheni tukibadilishana mawazo. Pia napenda kusikiliza hadithi zao na kushiriki zangu. Kwa sababu, hilo linajenga uwelewano na kuimarisha uhusiano wetu. Muda huu hunipa faraja, msaada wa kihisia na hunifanya nijisikie nipo mahali salama.

Ninapofuraha nikiwa nyumbani, napenda kupumzika na kufurahia mazingira ya utulivu. Mara nyingi, ninasikiliza muziki, kusoma, au kuangalia filamu ili nijiburudishe. Pia, napenda kupanga mambo yangu au kufanya shughuli ndogo ndogo za nyumbani kwa utaratibu kwa sababu hunifanya nijisikie nimeridhika na kwenye na pia nina mwenye amani. Muda huo hunisaidia kujijaza nguvu na kuendelea na siku zangu kwa hali nzuri.

Napenda mikutano ilio na malengo wazi na inayowaheshimu ama inayoheshimu muda wa watu. Mikutano inayokuwa na mipangilio mizuri hunifanya niweze kushiriki mawazo yangu kwa uhuru na kuelewa kinachotarajiwa kufanyika. Pia, napenda mikutano ambayo inahusisha ushirikiano, kusikilizana na maamuzi ya vitendo. Kwa sababu hunisaidia kuona matokeo halisi badela ya mazungumzo marefu yasiyo na mwelekeo.

Ndiyo, napenda teknolojia ya sauti kwa sababu inanirahisishia kazi na mawasiliano, inanisaidia kusikiliza mziki kwa ubora mzuri, kurekodi sauti, na kushiriki kwenye mikutano au mafunzo ya mtandaoni bila shida. Pia napenda jinsi teknolojia ya sauti inavyoboresha uzoefu kwa kutazama filamu, kusikiliza podikasti au kujifunza kupitia maudhui ya sauti, jambo linalofanya taarifa ziwe rahisi kueleweka na kufurahisha zaidi.

Napendelea suruali na sketi kulingana na hali na shughuli ninazofanya. Suruali, hunipa urahisi na faraja. Haswa, ninapokuwa na shughuli nyingi au ninapohitaji kutembea sana. Sketi, napenda kuvaa pale ninapotaka muonekano waheshima au tofauti kidogo. Haswa, kwenye matukio maalum, zote unifanya nijisikie vizuri na kujiamini kulingana na mazingira niliyonayo ama niliyopo.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano haswa kwenye mikutano ya kazi au mafunzo ya mtandaoni. Video inarahisisha kuelewana kwa sababu inaweza kufanya uone, hisia, muendo na maelezo ya kina kuliko maneno tu. Pia, ninatumia video kushirikiana na wenzangu au marafiki kushiriki taarifa muhimu, kuhakikisha kila mmoja anaelewa vizuri maudhui yanayozungumziwa. Hii husaidia kufanya mawasiliano yawe wazi na yenye tija zaidi.

Ninaposhughulikia makosa kazini, kwanza nakubali kosa kwa uwazi badala ya kutumia ama kulaumu wengine. Kisha nalitathmia ili kuelewa chanzo chake na jinsi kilivyotokea. Baada ya hapo, napanga hatua za kurekebisha tatizo haraka na mara nyingine nashirikiana na wenzangu ili kuhakikisha suluhisho ni sahihi. Pia najifunza kutokana na kosa hilo ili kuepuka kurudia tena na kuboresha utendaji wangu wa kazi.

Wakati ninapokuwa na wasiwasi, napumzika kwanza na kujaribu kupumua kwa utulivu. Mara nyingine, ninaandika mawazo yangu au kupanga suluhisho kwa hatua ndogondogo ili kuona tatizo kwa uwazi. Pia, napenda kuzungumza na mtu ninayemuamini, kushirikiana mawazo na pia kufanya shughulli zinazonifanya nijisikie tulivu. Kama kusoma, kusikiliza muziki au kutembea kidogo, njia hizi unisaidia kupunguza wasiwasi na kuniruhusu kufikiria kwa utulivu.

Hekima niliojifunza maishani ni kuamba subira na bidii hutoa matokeo bora. Nimejifunza kuwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza, kushugilikia mambo kwa utulivu na mpanglio kusaidia kupata suluhisho bora. Pia ni muhimu kuthamini muda. Watu na kila hatua tunayopiga kwasababu maamuzi madogo ya kila siku ya naweza kuleta mabadiliko makubwa badae. Hii imenifundisha kuwa na uvumilivu na busara katika kila jambo.

Napendelea kusoma na kuandika kwa sababu zote hunisaidia kujifunza na kueleza mawazo yangu. Kusoma, kuna nipa maarifa mapya na kunifundisha mambo tofauti. Huku kuandika, kuna nisaidia kupanga mawazo yangu kueleza hisia na kurekodi taarifa muhimu. Kwa pamoja, kusoma na kuandika hufanya akili yangu kuwa makini, hunisaidia kujifunza kwa kina na kunifanya nijisikie tayari kushughulikia na machangamoto za kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kwa sababu, hunifanya ni jisikie huru na mwenye furaha. Wanamawazo ya kipekee na nguvu nyingi. Jambo linalolifanya ni cheke na kusahau msongo mawazo kwa kila siku. Kucheza nao, hunifundisha uvumilivu, uangalifu na jinsi ya kufurahia mambo madogo, pia na njia nzuri ya kujenga uhusiano na kuelewa vizuri zaidi.

Ndiyo, nimewahi kusafiri na ndege nikienda Malaysia na Dubai. Safari hizo zilikua za kipeke kwa sababu zilinipa uzoefu mpia wakuona nchi tofauti, tamaduni, mbalimbali na maisha ya maeneo mengine. Kusafiri kwa ndege kulinifundisha kupanga muda, kuwa mvumilivu wakati wa safari na kufraia safari yenyewe kama sehemu ya kujifunza na kupanua mtazamo wangu wa dunia.

Ninajenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa wasiliano na pia hiyo mawasiliano iwe yenye uwazi kwa heshima kila wakati. Ninasikiliza mawazo yao kushirikiana kwenye kazi na kusaidiana pale ninapoitajika. Pia nitajitahidi kuonyesha shukrani na kudhamini juhudi zao. Jambo linaloongeza uelewano na kuimarisha uhusiano. Kwa njia hii, tunapata mazingira ya kazi yenye amani na yenye tija kwa wote.

Ningependa kuimarisha ujuzi wangu kwa kupanga muda na usimamizi wa kazi. Hii ni muhimu ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuepuka msongo wa mawazo na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Pia, ningependa kuboresha ujuzi wa mawasiliano, haswa kuandika na kueleza mawazo kwa uwazi ili niweze kushirikiana vizuri na wenzangu na kufanikisha miradi kwa urahisi.

La hasha, sipendi kutembea msituni kwa sababu nina hofu ya wanyama na mazingira yasiyo tabirika. Nafikiria usalama wangu wa kwanza haswa mahali ambapo kuna hatari au sina uhakika wa kile kinachoweza kutokea. Badala yake ninapenda kutembea maeneo yaliyo wazi na salama ambapo naweza kupumzika na kufurahia mazingira bila hofu.

Kwa mara nyingi, nacheza na marafiki zangu au ndugu zangu. Kwa sababu, kunanipa furaha na kunisaidia kuimarisha uhusiano wetu. Tunapocheza pamoja, tunacheka, tunashirikiana na tunasahau msongo wa mawazo kwa siku au kila siku. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika na kujenga ukaribu haswa baada ya shughuli nyingi na kazi au masomo ya kila siku.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile ninapofanya kwa bidii na kwa uangalifu. Haswa kazi zinazoleta matokeo chanya kwa wengine. Napenda kazi zinazohitaji mpangilio, umakini na ubunifu. Kwa sababu unifundisha nidhamu na kunifanya nijisikie kuwa wa maana. Pia kazi nzuri huniwezesha kujifunza mambo mapya, kuboresha stazi zangu na kujivunia matekeo yangu.

Napenda baridi na joto kulingana na mazingira niliopo. Baridi, hunifanya nijisikie tulivu na hunipa na fasi ya kupumzika vizuri. Haswa, ninapokuwa nyumbani. Joto, napenda pale ninapokuwa na wastani kwa sababu hunipa nguvu ya kufanya shugli na kufurahisha ama kufurahia siku bila kujifunika sana. Zote, zinamvuto wake kulingana na wakati na hali.

Napenda kununua vitu kwenye maduka makubwa au soko la karibu kwa sababu linanipa fursa ya kuchagua bidhaa mbali mbali na kulinganisha bei. Pia mara nyingine napenda kununua mtandaoni. Haswa vitu vinavyopatikana kwa urahisi na haraka. Njia hizi hufanya ununuzi wangu kuwa rahisi ninaweza kupata kile ninachohitaji na mara nyingi kupunguza muda au nguvu za ziada.

Napenda kununua nguo zaidi kwa sababu zinanipa nafasi ya kujieleza na kubadilisha mtindo wangu. Ninapochagua nguo, nina angalia faraja, ubora na jinsi zinavyonifanya nijisikie na kujiamini. Pia napenda kununua nguo kwa sababu ni rahisi kuzichanganya na mazingira tofauti. Iwe ni kazini, nyumbani au wakati wa mapumziko.

Nataka kufikika hatua ya kuwa mtaalam, anayetegemewa na anayefanya kazi kwa ubora wajuu. Lengo langu ni kuendelea kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kuchukua majukumu makubwa zaidi, kadri muda unavyopita. Pia nataka kazi yangu iwe na mchango chanya, iwe inanisaidia kukuwa binafsi na kitaaluma na iwe inanipa uthabiti na heshima katika eneo ninalofanya kazi.

Ninahifadhi data yangu kwenye kompyuta yangu binafsi na pia kwenye hifadhi ya mtandaoni na njia hii inanisaidia kuwa na nakala ya zaidi, ya ziada ili nisipoteze taarifa muhimu. Pia napanga mafaili yangu vizuri, kwa majina na folder. Jambo linalonirahisishia kazi na kuyapata haraka na kuhakikisha data yangu iko salama na haijapotea.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nitafakari kwa kina. Ninapo zitazama usiku nahisi akili inatulia na mawazo yanapungua. Pia, hunifanya nifikirie ukubwa wa dunia na maisha kwa ujumla. Jambo, linalo nisaidia kujipanga upya na kudhamini muda wangu. Kuangalia nyota ni njia rahisi ya kupumzika na kujiskia huru.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka vipaumbele. Kila siku najua ni kazi gani ni ya muhimu na inanzia wapi. Ili nisipoteze muda. Pia najitenga muda maalum kwa kila jukumu na kufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara. Jambo linalo nisaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kuepuka msongamano wa kazi zingine.

Sherehe ninayopenda zaidi ni sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Kwa sababu inanipa nafasi ya kutafakari safari ya maisha yangu na kushukuru kwa mwaka mwingine. Napenda kuitumia nikiwa na watu wa karibu. Tukizungumza, tukicheka, tukifurahia na kula chakula pamoja. Pia ni muda mzuri wa kueka malengo mapya na kujikumbusha mambo niliyofanikiwa. Jambo linalonipa, motisha na furaha ya kuendelea mbele.

Napenda kucheza michezo rahisi ya brudani kama drafti au michezo ya simu kwa sababu hunisaidia kupumzika na kutuo mawazo kazini. Michezo hii unifanya nifikirie kimkakati, kushindana na kwa urafiki na kufurahia muda wangu bila msongo wamawazo. Pia ninjia nzuri ya kujiburudisha nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki zangu.

Kila jioni kabla ya kulala, napunguza kiasi ya shughuli zangu ili kuandaa akili na mwili kwa usingizi. Mara nyingi ninasoma kidogo kusikiliza muziki tulivu na kuangalia mambo machache yaliopita siku hiyo. Pia napanga ratiba ya kesho kwa ufupi na kueka simu zangu mbali ili nipate usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni lakini kwa uangalifu. Nachagua picha chache ambazo zinafaa kushiriki na kushirikisha hazitoi taarifa nyingi binafsi. Pia, napenda kudhibiti mipangilio ya faraga ili niweze kuchagua ni nani anayeziona na wakati gani. Pia, kwa kufanya hivyo, naweza kushiriki kumbukumbu na ubunifu wangu bila kuhatarisha faraga yangu.

Kila siku, ninatumia zana za dijiti kama kompyuta na simu kwa kazi na masomo, utafiti na mawasiliano. Pia, ninatumia programu za kuandika na kuhariri mitandao ya kijamii na zana za kupanga ratiba kama kalenda au apu za kazi. Zana hizi ufanya kazi zangu ziwe rahisi, kuniruhusu kupata tarifa haraka na kunizaidia kupanga muda wangu vizuri kila siku.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni safari zangu za kwanza nje ya nchi. Haswa kuenda Malaysia na Dubai. Safari hizi zilinifungua macho kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Tamaduni tofauti na njia nyingine za maisha. Zilinifundisha kujitegemea, kupanga mambo yangu vizuri na kujiamini katika mazingira mapya. Tukio hilo lilinifanya nijue nina uwezo wa kujifunza na kukua zaidi ya nilivyokuwa na fikiria awali.

Mchana mara nyingi nakula chakula cha mlo wa kawaida, kilicho na wali, mboga na protini kama nyama, samaki au mayai ninacha Ninachagua chakula hiki kwa sababu kinanipa nguvu za kutosha kuendelea na shuguli za mchana na hakinisababishi uchovu mkubwa au kusikia kulala. Pia, na chakula hiki ni rahisi kupatikana na usaidia kudumisha afya nzuri na usawa katika mlo wangu wa kila siku.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue, kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na mpangilio. Ninapoitazama au kuitumia, nahisi akili inatulia na mawazo yanakuwa wazi. Pia blue hunifanya nijisikie kujiamini na inafaa katika mazingira mengi. Iwe ni kazini, nyumbani au kwenye mavazi, jambo linalofanya iwe rangi ninayoipendelea sana.

Ninaenda mahali paibada maramoja kwa wiki. Haswa wakati wa siku maalum ya ibada. Kwangu huu ni muda wa kutulia, kutafakari maisha na kushukuru kwa mambo niliyoyapata. Pia hunisaidia kupata nguvu ya kiroho, maadili mema na mwelekeo mzuri kwa kuendelea na shughuli za kila siku kwa amani na utulivu.

Nina wakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kuwapa mapokezi ya heshima na kuwafanya wajisikie huru na salama. Naanza kwa kujitambulisha kwaweleza kwa ufupi jinsi kazi inavyo endeleshwa na kuwahimiza waulize maswali. Pia na jitahidi kuwa msaada wao wakaribu mwanzoni kuwaongoza kwa subira na kuwausisha katika timu ili wajisikie wanathaminiwa na waweze kuzoea mazingira ya kazi haraka.

Ndiyo napenda kukimbia kwasababu unisaidia kuboresha afya yangu na kutoa mawazo. Ninapokimbia nahisi mwili wangu unakuwa mwepesi na akili inatulia baada ya siku refu. Pia ni njia nzuri ya kujipima nidhamu na kujiwekea malengo madogo kama kukimbia umbali fulani au kwa muda maalum. Kukimbia hunipa nguvu na unifanya nijisikie mwenye motisha zaidi.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kazi ya kufua nguo kwa mkono. Kwa sababu, kazi hii inachukua muda mwingi na nguvu nyingi. Inahitaji subra, maji ya kutosha na umakini ili nguo zisiharibike. Mara nyingi, ninahisi inachosha zaidi kuliko kazi nyingine za nyumbani. Haswa, baada ya siku ndefu ya kazi. Hata hivyo nafanya kwa sababu ni jukumu na lazima ili kuweka mazingira safi na nadhifu.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya moja kwa moja au kupitia simu kwa sababu hunifanya nione na kuelewa hisia zao vizuri. Mawasiliano ya ainahii hunipa na fasi ya kuuliza maswali, kufafanua mambo na kujenga uelewano wa haraka. Pia hutengeneza uhusiano wakaribu zaidi kuliko ujumbe mfupi. Jambo linalo nisaidia kushirikiana na watu kwa ufanisi.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini wa kwanza kutambua bila kujificha. Nikishajua sehemu ninayohitaji kuboresha najiwekea mpango wa kujifunza au kufanya mazoezi zaidi. Pia huwa niko tayari kupokea maoni kutoka kwa wenzangu au wasimamizi. Kwa sababu hunisaidia kuona mambo ya kwa mtazamo tofauti. Kwa njia hii naweza kuboresha utendaji wangu na kuendelea kukua kitaaluma.

Ndio napenda kuendesha baisikeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia mazingira. Ninapokuwa kwenye baisikeli nahisi mwili unafanya kazi vizuri na akili inakuwa huru kutokana na mawazo mengi. Pia ni njia ya usafiri inayonisaidia kupunguza msongo kwa barabara na kuimarisha afya na kufurahia muda wangu wa nje kwa utulivu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kupendeza sana. Nilifurahia upepo mwanana, sauti ya mawimbi na mandhari pana ya maji. Kuiona bahari, kulinipa utulivu na kunifanya nijisikie nimepumzika kiakili, sina wasiwasi, na pia ilinifanya kuthamini uzuri wa asili na ukubwa wa dunia kwa ujumla.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuyapokea kwa utulivu na kuyatathmia kwanza. Natafuta kuelewa sababu ya mabadiliko na jinsi yanavyoathiri majukumu yangu. Kisha najipanga upya, kujifunza ujuzi unaohitajika na kubadilisha mbinu zangu za kazi inapobidi. Pia nawasiliana na wenzangu ili tushirikiane na kusaidiana. Jambo linalo nirahisishia kuzoea haraka na kuendelea na kufanya kazi kwa ufanisi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uongozi wa heshima, usikivu na uwazi. Kiongozi mzuri anajua kusikiliza mawazo ya wengine, kutoa muongozo kwa uwazi na kuamua kwa busara bila kupendelea upande wowote. Pia ni lazima awe na nidhamu kuweza kushughulikia changamoto kwa utulivu na kuhamasisha timu yake kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Ninapo shugulikia kazi ya dharura kwanza na kusanya tarifa zote muhimu ili kuelewa tatizo haraka. Kisha napanga hatuwa za haraka za kutatua tatizo kwanjia salama na enye ufanisi. Mara nyingine na shirikiana na wenzangu ili kila mmoja ajue jukumulake na kazi ifanikishwa kwa wakati. Pia baada ya kutatua dharura na kagua kilichofanyika ili kujifunza na kwa kikisha hata rizi kama hiyo haitarudia tena.

Ninachukua hatua ndogo ndogo kulinda mazingira. Kama kupunguza matumizi ya plastiki, kutupa taka mali panapofaa na kutumia maji na umeme kwa uwangalifu. Pia najitahidi kutumia vyombo vinavyoweza kuridishiwa tena au kupangwa upya na kushirikiana na wengine kuhusu umuhimu wa kuifadhi mazingira. Hatua hizi husaidia kuhakikisha mazingira yanabaki safi, salama na yenye afya kwa sasa na vizazi vijavyo.

Napendelea viatu vina vyokuwa na faraja na vina vyoweza kutumika mara mingi au mara nyingi. Kwa mfano, viatu vya michezo au casual hufaa kwa kushuguli za kila siku na kunipa urahisi wakati wa kutembea na kufanya kazi. Pia napenda viatu vinavyo faa kwa hafla rasmi kwa sababu vinanipa maonekano au muonekano wa heshima kwa kujiamini. Kwa hivyo napendelea viatu vinavyo weza kubadilika kulingana na hali na shugli ni nazofanya.

Napenda kuenda madukani wakati ambao hakuna msongamano mkubwa wa watu haswa asubuhi au katikati ya wiki. Wakati huo napata muda wa kutosha wa kuangalia bidhaa kwa utulivu, kulinganisha bei na kufanya maamuzi bila haraka. Pia inanirahisishia kuzungumza na wahudumu na kupata kile ninachohitaji kwa haraka.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kwa sababu inanirahisishia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kwa kazi. Pia, napenda kutumia mitandao hiyo kupata taarifa mpya, kushiriki mawazo na kufuatilia mambo yanayo nivutia kwa urahisi na kunihusu. Lakini, napanga muda wangu vizuri ili nisizidi kutumia na kuhakikisha inabaki ni zana ya msaada na si kupoteza muda.

Napenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba kwa sababu inafanya chumba kuwa safi, pana na kuwa na mwanga zaidi. Nye upe pia inarahisisha kupanga mambo au fanicha kwa sababu inafanya na rangi zote. Zaidi, chumba chenye ukuta wa rangi nyeupe hutoa hisia ya utulivu na ni rahisi kutunza. Jambo linalofanya kuwa chaguo bora kwangu.

Napenda mziki wa bongo kwa sababu unaladha ya kipekee, midundo mizuri na maneno yenye hisia zinazoweza kuhusiana na maisha ya kila siku. Mara nyingi napenda kusikiliza nyimbo zinazonipa motisha, furaha au zinazonisaidia mawazo yangu. Muziki wa bongo pia ni raisi kucheza nao na kushirikiana na marafiki jambo linaloongoza, burudani na furaha katika wakati wangu wa kupumzika.

Leo hali ya hewa ni jua na anga ni safi bila mawingu makubwa. Joto ni wastani, si kali sana wala si baridi sana. Jambo linalofanya siku kuwa nzuri kwa shughuli ya nje. Upepo ni mdogo, ukitoa hisia ya utulivu na faraja wakati wa kutembea au kufanya kazi nje. Hii inafanya leo kuwa siku rahisi sana na yenye mvuto.

Ninatumia muda wangu wabure kwa kufanya shugli zinazonifanya nijisikie furaha na kupumzika. Mara nyingi ninasoma vitabu, kusikiliza mziki, kuangalia filamu au kufanya shuglindogo za ubunifu kama kuchora. Pia napenda kutumia muda huo kuzungumza na marafiki au familia au kupanga mambo yangu ya siku zijazo. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie tayari kwa kazi na majukumu yangu.

Napenda chakula cha haraka mara chache tu. Haswa ninapokuwa na haraka au nimechoka sana. Kinafaa kwa sababu ni rahisi kupatikana na huchukua muda mfupi kuandaliwa. Hata hivyo, sipendi kukila mara nyingi kwa sababu napendelea chakula cha nyumbani ambacho kina afya na hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Kwa hiyo, chakula cha haraka nakichagua kwa tahadhari na si kila wakati.

Wakati wa baridi kali, napenda kubaki ndani na kuzingatia hali ya joto. Mara nyingi ni navaa nguo nzito, vazi la mikono na viatu vinavyofaa na kusikiliza muziki au kusoma vitabu ili kupumzika. Pia napenda kunywa kinywaji cha maji moto au chai ama kahawa na kufanya shugli ndogo za ndani zinazo nifanya nijisikie joto na furaha bila kuathirika na baridi yenyewe.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu hunifanya nifurahie muda wa kula na nijisikie nimeridhika. Napenda chakula chenye ladha nzuri, kilichopikwa kwa uangalifu, haswa kinapokuwa safi na chenye machanganyiko mazuri wa viungo. Chakula kitamu hunipa hamasa, hunifanya nipumzike na wakati mwingine hunileta karibu na watu wengine, tunapokula pamoja na kufurahia kwa mazungumzo.

Ndio nagawanya taka zangu kadri inavyowezekana kwa sababu ninajali mazingira. Ninatenganisha taka zinazoweza kurejelewa kama plastiki na karatasi na zile zisozo weza kutumika tena pia nahitaji kupunguza taka kwa kutumia vitu mara nyingi na kutupa kwa uangalifu. Hii inasaidia kuchangia mazingira safi na enye afya.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano na uzoefu huo ulikuwa na kujifunza sana. Kushiriki kulinisaidia kujipima uwezo wangu, kujifunza kushindana kwa heshima na kuthibiti presha. Pia nilijifunza umuhimu wa mandalizi ni dhamu na kujiamini hata matakeo ya sipokuwa kama nilivyotarajia. Mashindano yelinipa motisha na kuendelea kujiboresha na kuthamini juhudi kuliko ushindi peke.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu tunashirikiana na kuheshimiana kila wakati. Nina wasikiliza kujifunza kutoka kwa uzoefu wao na kushirikiana katika mambo ya familia au maswala muhimu. Pia najitahidi kuwa makini na kuwa na heshima pale panapohitajika. Jambo linaloongoza uelewano na kunifanya nijisikie salama na kuthaminiwa ndani ya familia.

Filamu ninayopenda zaidi ni ile enye hadithi ya kina na wahusika wanao onekana halisi. Napenda filamu inayochanganya hisia, mafunzo, ya maisha na mwelekeo mzuri wa simulizi. Ninapoiangalia na jiusisha na safari ya wahusika, changamoto zao na maamuzi wanayoyafanya. Pia napenda filamu yenye picha nzuri na muziki unaoendana na hadithi. Kwa sababu hunifanya nikae makini, hadi mwisho na kubaki nikitafakari hata baada ya kuisha.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo ulikuwa wa maana sana kwangu. Kazi, hiyo ilinipa nafasi ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo na ilinifundisha huruma, ushirikiano na uwajibikaji. Pia ilinisaidia kuona changamoto za watu wengine kwa sababu na pia kwa karibu. Jambo ililonifanya kuthamini zaidi kile nilicho nacho na kuwa tayari kuchanga kuchangia kwa jamii nje au kwa njia yoyote ninayoweza ni ili nieze kuonyesha wenzangu ya kwamba mtu lazima awe mkarimu na wa kujitolea na kusaidia wengine.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ili nijilinde na joto kali. Mara nyingi nakunywa maji ya kutosha, kuvaa nguo nyepesi na kupunguza shughuli nzito. Pia napenda kufanya mambo ya utulivu kama kusoma, kusikiliza muziki au kuangalia filamu hadi joto lipungue. Hii hunisaidia kubaki na nguvu na kuepuka uchovu unaosababishwa na jua kali.

Lengo langu la mudamrefu kazini ni kuwa mtalamu aliye na ujuzi wa hali ya juu na anayeheshimiwa katika kazi yake. Nataka kufanya kazi zenye thamani, kujifunza studi mpya kila wakati na kuchukua majukumu makubwa zaidi kadiri muda unavyo pita. Pia nataka kuhakikisha kazi yangu inachangia matokeo chanya kwa wengine na kunipa uthabiti wa kitaaluma na kifetha. Ili niweze kukua binafsi na kitaaluma kwa mudamrefu.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ni safari yangu ya kwanza kuenda Dubai. Nilivutiwa sana na jengo za juu, maduka makubwa na tamaduni tofauti niliokuwa sijaona ama sijazoea kuona kabisa. Pia ilikuwa fursa ya kuona maisha kwa mtazamo mpana, kujifunza njia za kupanga safari na kujaribu vitu vipya. Uzoefu huo ulikuwa wakipekee kwangu na kila wakati nilikuwa nikifikiria nasikia ni kama ninashikwa na furaha ribo ribo. Pia ilikuwa chachu na kujiamini zaidi na kupenda kujifunza mambo mapya nikiwa peke yangu bila uoga.

Ninaiboresha mchakato ya kazi kwa kwanza kuibadilisha kidogo kidogo na kuangalia sehemu zinazoweza kuwa rahisi au za haraka zaidi. Naanza kwa kupanga hatua ya kazi, kwa mpangilio mzuri, kutumia zana za dijiti au programu zinazorahisisha kazi na kuondoa hatua zisizo za lazima. Pia nakusanya maoni kutoka kwa wenzangu na kuona ni wapi tunaweza kuboresha na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hii husaidia kufanya kazi, zenye tija na kupunguza mda unaotumika bila kupoteza ubora.

Kumbu kumbu nzuri za shule ni wakati wa michezo na sherehe za darasa. Hasa, tunapocheka na marafiki bila shinikizo, na penda pia ku kumbu kumbu za kujifunza kwa pamoja, kushirikiana kwenye miradi ya darasa, na kusherehekea mafanikio madogo ya kila mmoja. Kumbu kumbu hizi zimenifundisha urafiki, mshikamano na furaha ya kushirikiana na wengine. Jambo ambalo linabaki kuwa muhimu hadi sasa.

Ninacheka pale ninapokuwa na marafiki au familia na tunaposhirikiana hadithi za kuchekesha au tukishuhudia jambo la kuchekesha. Pia, nacheka kutokana na wakati napata mshangao mzuri au kuona jambo la kichekesho bila kutarajia. Chekechea, hufanya nijisikie furaha, kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo jambo linaloongezea hisia nzuri katika siku zangu.

Study muhimu kwa kazi yangu ni kupanga muda, kuwasiliana vizuri na kutumia teknolojia ya kidijiti. Kuwa na mpangilio mzuri husaidia kukamilisha majukumu kwa wakati, mawasiliano bora kufanya wenzangu waelewe vizuri kile nachokifanya, na ujuzi wa teknolojia unanirahisishia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi. Study hizi hufanya kazi yangu iwe yenye tija na kunisaidia kukua kitaaluma.

Napenda kula mboga kama spinachi, kabichi na karoti kwa sababu ni rahisi kupika na zina afya. Mara nyingi ninazipika kwa njia rahisi kama kuchemushwa au kukaangwa kidogo. Ili zibaki na ladha nzuri na virumbutisho. Kula mboga hizi hunipa nguvu za kutosha, kunisaidia afya na pia kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazingira mazuri pale ambapo kuna heshima mawasiliano ya uwazi na ushirikiano kati wafanyikazi. Pia pale ambapo kuna mapangilio mzuri wa kazi rasilimali zinazohitajika na usaidizi pale panapohitajika. Watu hufanya kazi kwa furaha na kuwa ufanisi. Mazingira kama haya yanahimiza ubunifu, nidhamu na motisha na kufanya kila siku na kila mmoja ajisikie sehemu ya timu.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni zafaraja na zinazofaa kwa shughuli ninazofanya. Kwa kazi au shule, napendelea nguo rasmi au za mpangilio mzuri, lakini nyumbani au wakati wamapumziko, napenda nguo nyepesi na rahisi. Zinazowezesha kutembea kwa uhuru, pia napenda nguo zenye rangi nzuri na zinazofaa mchanganyiko, kwa sababu zinanifanya nijisikie kujiamini na nadhifu.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kuhariri video kwa kiwango cha juu zaidi na pia kujua kuhusu mitindo ya kisasa, ya media na kijami. Kujifunza hii, itaweza kunisaidia kuboresha kazi yangu, kuunda maudhuibora na kushirikiana na watu wengine kwa ufanisi. Pia, kunipanua fursa za kitaluma na kunifanya nijisikia tayari kukabiliana na changamoto mpya, kazini au katika mradi wote waubanifu.

Ndiyo ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na kuniruhusu kupata bidha haraka bila kuenda dukani. Maranyingi ninatumia app au tovuti za maduka ili kulinganisha bei na kuona maelezo ya bidha na kufanya malipo kwa usalama. Njia hii ufanya ununuzi wangu kwa rahisi haraka na naweza kupanga ununuzi wangu kwa urahisi na pia inanisaidia kutopoteza wakati.

Mara nyingi ninafua nguo mara mbili au tatu kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo zilizotumika. Naanza kwa kutenganisha nguo nyeupe na rangi. Kisha kutumia sabuni inayofaa. Naanza kuosha kwa mkono. Nguo hizo naeza kuwa naziosha kwa masaa matatu au manne kulingana na uchafu wa nguo ama jinsi nguo inavyokaa.

Napendelea kuandika kwa sababu kunanisaidia kupanga mawazo yangu kwa utulivu na kueleza hisia zangu kwa uwazi. Kuandika, kunanipa nafasi ya kufikiria kwa kina kabla ya kutoa maoni na kunaifadhi taarifa muhimu ambazo ninaweza kurudia baadae. Hata hivyo, pia napenda kuongea mara nyingine hasa pale ambapo ni muhimu kueleza haraka na kushirikiana na wengine.

Sera ambayo mimi naiona muhimu katika kampuni ni sera ambayo inalinda heshima, usalama na uwazi kazini. Pia ni muhimu kuwepo kwa sera ya usawa, wafursa, maadili ya kazi na mipango ya maendeleo ya wafanyi kazi. Sera kama hizi hufanya wafanyi kazi wajisikie salama, kudhaminiwa na kuhamasika kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinachochea fikra na kunifanya nitazame mambo kwa mzamo tofauti. Hadithi hizi hunivutia kwa kuwa zinamchanganyiko wa ubunifu, mshangao na mafunzo ya maisha yaliofichwa ndani yake. Ninapozi soma au kuzisikiza na jikuta nikifikiria zaidi, nikihoji hali za kawaida na kufurahia namna hadithi zinavyojengwa hatua kwa hatua hadi mwisho wake.

Naanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga malengo yake kwa uwazi na kuelewa kila hatua inayohitajika. Kwanza, naandaa ratiba ya kazi, kugawa majukumu kwa timu na kuhakikisha rasilimali zote zinapatikana. Kisha, natafutilia maendeleo kila siku ili kuona ni wapi tunaendelea vizuri na ni wapi tunahitaji kuboresha.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka au michango mara kwa mara, kulingana na nafasi na uwezo wangu. Hii, hufanywa kwa njia ya kusaidia wengine, kuchangia jamii na kushirikiana katika shughuli zinazolenga maendeleo au msaada kwa watu wenye mahitaji. Kutoa, kuna nifundisha huruma, uwajibikaji na kunafanya nijisikie sehemu ya jambo lenye maana zaidi kuliko mimi peke yangu.

La hasha. Sina ndege wakufugwa nyumbani. Sipendi wanyama kama ndege nyumbani kwa sababu kunahitaji muda nafasi na uangalizi mkubwa. Badala yake napendelea kuangalia wanyama kama ndege au wengine wakiwa porini au katika maeneo ya hifadhi ambapo wanaweza kuwa huru na usalama bila kuathiri maisha yangu ya kila siku.

Napenda filamu zinazo changanya hadithi za maisha, hisia na ujumbe wa mafunzo. Kwa mfano, napenda filamu za mapenzi, burudani au hadithi alisi zinazoonyesha machangamoto na mafanikio ya wahusika. Filamu hizi unisaidia kujifunza, kufikiria, kufurahia, simulizi kwa kina. Pia napenda zile zenye picha nzuri na muziki unaoendana na hadithi kwa sababu ufanya uzoefu wakutizama uwe wakipekee.

Napenda kula nje, nje ya nyumbani haswa katika mikahawa ilio safi, tulivu na yenye huduma nzuri. Mara nyingi nachagua maeneo yenye chakula kinachopikwa vizuri na kinachoendana na ladha yangu. Haswa pale napotaka kupumzika au kubadilisha mazingira. Pia napenda kula nje nikiwa na marafiki au familia kwa sababu inatoa nafasi ya kuzungumza, kucheka na kufrahia muda pamoja.

Mwandishi wa vitabu ambaye mimi na mpenda ni chinua achebe. Kwa sababu, hadithi zake zinafafanua maisha, tamaduni na changamoto za jamii. Kwa njia ya kina na ya kuvutia. Vitabu vyake, huchanganya simulizi nzuri, maadili na historia ya kiafrika. Jambo linalonifanya ni fahamu mambo mapya ya kutafakari zaidi. Pia nathamini jinsi anavyounda wa husika halisi ambao unakuwa rahisi kuelewa hisia na maamuzi yao.